Ndio napenda kufanya kazi za nyumbani kwa sababu zinanipa uhuru wa kufanya kazi zangu kwa wakati wowote na kwa muda wowote. Hivyo kuweza kunisaidia, pia kuweza kutunza familia yangu. Ninapokuwa ninafanya kazi zangu za nyumbani pia naweza nikaangalia watoto. Na pia familia kwa ujumla.

Maoni kutoka kwa wengine ni sehemu kubwa ya mchango wa pale endapo nataka kukua. Hivyo maoni yanaweza kuwa mazuri ya mabaya. Hivyo ni vizuri kuyapokea na kumsikiliza yule anayekupa maoni hayo. Kisha baada ya hapo kuyafanyia kazi. Kama yanaendana na kile ambacho ni lengo lako.

Kiukweli mi napenda chakula chenye ladha ya chumvi, chumvi chumvi ambavio venye sukari sana pia napendelea. Lakini mimi napenda vyakula vya aina zote. Kwa vyakula venye chumvi na sukari kwa wingi napendelea sana vyakula kama ndizi, ugali, wali. Pia vile vile vitu vya sukari kama ice cream.